Ndiyo, huwaga napenda kujifunza historia, huwaga najifunza historia labda ya taifa langu, najifunza historia ya wazazi wangu, najifunza historia mbalimbali, ambazo huwaga napenda kujifunza. Kwa kupitia hizi historia, huwa kuna masoma ambayo unakuta unayapata. Ambapo, labda kama kuna kitu kizuli walikifanya, labda kitu kibaya, inakua ni funzo mbeleni kule.

Ndiyo, nishaga wahi kushiriki mashindano, yalikuwa ni mashindano ya kukimbia, yaani marathon. Nilipo shiriki yale mashindano, ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi nne. Nilishiriki yale mashindano, na sikubatika kuwa wa kwanza, lakini nilishiriki yale mashindano.

Kazi ambayo ninaidhamini zaidi ni kazi ya ufundishaji. Hii ni kazi ambayo. Paka sahivi huwaga naifanya na naidhamini sana kwa sababu. Ndio huwaga inanilisha. Inanilisha mimi, inalisha familia yangu. Kwa hio ni kazi ambayo huwaga naidhamini sana. Lakini kazi nyingine ambayo naidhamini sana naipenda ni kilimo. Kazi ambao naipenda sana. Kuliko kazi zingine.

Ndiyo huwaga ninapenda kutembea kwa mguu. Kutembea kwa mguu huwaga ni kama inanipa mazoezi yale madogo madogo. Ya viungo, viungo vyangu vinakua havina shida. Kwa sabu ukiwa unatumia tu usafiri, wa chombo cha moto, kila unapoenda hata sehemu fupi, hii inapenye inaeza ikaleta shida labda hata tatizo la miguu. Kwaio huwaga natembea kwa miguu pia.

Ndiyo, huwanga na aanzisha mradi mpia nikiwa kazini kwa sababu Wakati mwingine, unaweza ukamua kuanzisha mradi mwingine labda kama kilimo, fugaji Ndiyo, nimeanzisha miradi mingine Koo, hiyo inaniongezea thamani mbeleni.

Mimi kusema ukweli siishi sehemu niipo zaliwa kwa sababu kutokana na harakati zangu na biashara zangu nazofanya nimetoka kutoka nyumbani yaani marekani sa hivi naishi mkoa wa lindi Ndio nafanya hii biashara wangu hapo Kiufupi mimi nimezaliwa marekani Lakini sasa kutoka na biashara za hapa na pale au ni mjasiri ya mali mdogo mdogo Nafanya kazi tofauti na nyumbani.

Katika manzali mazuli katika manzali mazuli ambao nimbae kupaona hapo si dangani si lingine ni ziwa alanje ziwa alanje iti ve ziwa alanje ni kusema kweli nina mandhali nzuli kwa sababu inavutia lina wanyama wengi misitu alikazalika na samaki yani kiufupi ni zuli sana ziwa alanje.

Timu ninayoipenda mimi, kusema ukweli mi sina timu, kwa sababu, kwa sababu nimeona sana hupoteza sana muda wangu wa kufanya biashara, kwa sababu watu wengi mamilion ya watu wanashabikia timu ambayo hawawezi wanapata hasara wakati wote. Kwa sababu unavyoshabikia timu, huwa unapata faida gani kwa mfano kwenye timu. Kama msomi nimekuja kuligundua hilo kwamba, sina faida yoyote, pindi ninavyo shabikia timu, bora tu nifanye mambo yangu na niendeleze biashara yangu, ili inipate ujira mkubwa yaa.

Mimi kwa upande wangu nimiwai kufunga wanyama wa aina mbalimbali kama vile nguruwe, mbwa, paka na wengine wengi. Wanyama wakiwemo ng'ombe, kondoo, mbuzi na wengine wengi. Wanyama walikua wananipatia faida nyingi sana kama vile nilikua pata pesa kwa ajili ya mambo yangu binafsi. Kitu kingine maziwa na hata nyama yenyewe pia kutumia kama kitoweo. Wanyama ni mwakufuga tena sana.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea mimi nimewahi kupokea zawadi ya mwanafuzi bora katika michezo, na hiyo zawadi niliifurahia sana. Sababu iliniheshimisha na kunifanya nionekane mtu wa maana katika shule yangu Ndio zawadi ambayo nimepokea ni ya kuwa mwanafuzi bora katika michezo.

Filamu ambazo mimi nazipenda ni zile filamu ambazo huwa zinaelimisha jamii Ukiangalia vijana wa saivi wengi huwa wanaangalia filamu za matusi Lakini mi sizipendi kabisa kwa sababu huwa zinakupotosha Lakini filamu ambazo huwa zinaelimisha jamii mi ndo huwa nazipenda sana kutazama.

Mimi napenda sana nisafiri na ramani au GPS kwa sababu hunisaidia hata kama ikatokea nimepotea sehemu ambayo huwa naenda hunisaidia sana nifike sehemu ambayo hiyo nilikuwa na kusudia kuenda ni vitu ambavyo ni muhimu sana katika safari ndio maana kama hivo yani msela.

Somo la sayansi ambalo mimi nalipenda ni somo la kemia. Kwa sababu ni simple sana kufaulu. Simple and clear. Yani ni rahisi sana kufaulu ndo maana nalipenda. Na pia, naweza nikalitengezea maisha mazuri huko mbeleni. Na ndiyo maana nalipenda sana somo la kemia kulisoma muda wote. Unye na bidu usongene.

Mwandishi wa vitabu ambayo mi nampenda ni matiniari kutokea Zanzibar huwa anaandika vitabu ambayo vinaelimisha jamii kama kile kitabu cha wa sakatonge ni kitabu ambacho kimiandikwa vizuli sana kina mashahiri mazuri, kina hadisi nzuri ni vitabu vizuli sana, vinaelimisha jamii.

Upepo wa AC mi siupendi kwa sababu una madhara mengi sana katika mwili wa binadamu unaeza kusabibishia kuumwa mafua na magonjwa mengine mbali mbali Kwa hio mi hu mapafu yanaeza kupasuka kwa hio upepo wa AC siupendi kabisa Yani hivo siupendi tu upepo AC pia unaeza kusabibishia kulala kwenye gari.

Mambo mimi ninayofanya kulinda mazingira, huwa napanda miti, napanda nyasi Nakikata mti napanda mti ndio mambo huwa ambayo mi nayafanya kulinda mazingira kutengeneza bustani kama hivyo yaani ile kibosi.

Mimi jambo ambalo linanifanya nicheke zaidi nikiangalia zile movie comedian akina Koi Mzungu, akina Leonardo, ndo vitu ambavyo vinanisababisha kabisa nicheke.

Ee mimi huwa yaani mimi naamka yaani mapema sana yaani, yaani nafikia steji mpaka kabla sijalala nakuwa nishaamka, ee yaani hivo kwa sababu huwa najali sana muda, kwa sababu muda yaani kipanga ratiba zangu vizuri kabisa.